Ninafanya nini kushirikiana na timu ninasikiza Alafu pia ninapeana mawazo yangu kuhusu mambo yanayoendelea nini ninachoona kama ni mzuri ama haifai kuwa hivo na kusikizana pia ni jambo muhimu ili tuweze kushirikiana moja kwa moja bila fitina.

Kabla ya kulala, ninafungua biblia yangu, ninasoma, ninaomba, wakati mwingine nasikiza muziki nikiimba, alafu nitafungua vitabu ninavyo, maybe ni novelli, ama maybe ni kitabu tu cha kuhusu biblia, nisome, maybe nitaandika pia, lakini napenda kusoma. Saa zingine nafikirianga nafaa kutafuta kitu ingine ya kufanya lakina napenda vitabu Kuna wakati Kuna vitabu vingi vya kusoma Lakini wakati ni chache ni kidogo.

Napenda kula popcorn ni tamu kwanza za caramel. Mimi ni napenda vitu vya sukari kwa hivo napenda caramel popcorn. Wakati wawote si lazima hata kuwe na cinema. Naeza tu kuwa unatembea kwa njia, ama umeketi tu kwa kitanda ukisorora mtandao, ama tu unaongea na marafiki, ama unapika, au na umeketi tu umezubaa hakuna wakati sio mzuri wa kukula popcorn.

Ndiyo ninafuata matukio ya kimataifa kwa vile ni muhimu Kwa vile unaishi ninaishi kwa taifa hii Kwa hivyo ni muhimu nijue nini inendelea ni viongozi gani wanafanya ma decisions gani ni muhimu sana kuelewa nini inendelea katika nchi yako ili ata ukiuzwa, ujue unauzwa wapi, usishtuke siku moja, upate watu wengine wako huku na wewe tu umelala.

Nguvu zangu ni kuskiza. Nguvu zangu pia ni kufanya kazi haraka na kufanya kazi inayopendeza. Kazi isio na makosa mingi na pia kuweza kuongea jinsi ninavyo eleweka na kazi ninavyo weza kueleza kazi yangu ili ieleweke araka na vizuri bila maswali mingi kuhusu njia nilizo tumia kwa vile watu wanelewa vizuri na pia kuongea na watu naam.

Ninapenda kuandika kwa mkono na pia kompyuta mkono inafanya ufi Inakupea hisia za ubunifo Alafu kompyuta ina uraisi wa muda ina haichukui wakati mwingi kama kutumia mkono na pia haichoshi sana Kwa hivyo inapenda kutumia njia zote mbili.

Napenda njia zote mbili. Kufanya kazi peke yangu naezafanya haraka. Lakini pia kufanya na wengine unapata mawazo mapya. Unapata njia zingine. Na pia unafurahi ju sisi wanadamu ni watu waku kushirikiana na watu wengine. Kwa hivyo mimi napenda sana kufanya kazi na watu wengine. Na pia kufanya kazi peke yako. Ukitaka kufanya kazi haraka ni vizuri kufanya peke yako. Kwa hivyo pia napenda hivyo Nahisi napenda kubalansi.